Naipenda juisi ya embe. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu na inaburudisha sana. Hasa wakati wa jua kali. Pia juisi ya embe ina viturubisho vinavyosaidia mwili. Kwa nguvu, kuwa na nguvu, mara nyingi huinywa juisi hii asubuhi au baada ya kazi ili nijisikie vizuri.

Nilipokuwa utotoni nilipenda sana kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu. Pia nilifurahia kucheza michezo kama kuruka kamba na kujificha. Wakati mwingine nilipenda kuimba na kuchora picha nyumbani. Shuguli hizi zilinifanya nifurahie sana na kunisaidia kushirikiana vizuri na watoto wengine.

Ninapofanya kazi na timu huwa nasikiliza mawazo ya wenzangu na kuwaheshimu. Napenda kusikiliza kwa kuwasiliana vizuri na kusaidiana pale ninapohitajika. Mimi hufuata majukumu yangu kwa wakati na kuhakikisha tunafanya kazi kama timu moja. Pia napenda kutoa mawazo yangu kwa njia heshimu na kusaidia kutatua changamoto kwa pamoja. Kufanya kazi na timu hunisaidia kujifunza na kufanikisha malengo kwa urahisi.

Kwa sasa, bado niko shuleni. Kwa hiyo, sijafanya kazi lasu. Hata hivyo, nimepata mafanikio kadhaa katika masomo yangu. Nimefanikiwa kufanya vizuri katika baadhi ya masomo. Kukamirlsha kazi na mitihani kwa wakati. Na kuboresha ujuzi wangu kwa kujifunza na kuwasiliana. Pia nimejifunza nidhamu kushirikiana na wenzangu na kuwajibika katika majukumu ya shule. Mafanikio haya yana yananisaidia kujiandaa vizuri kwa maisha ya kazi baadaye.

Kama mwanafunzi, ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga ratiba yangu vizuri na kuweka malengo ya kila siku. Ninatumia muda wangu kwa kupanga masomo, kufanya kazi kwa mipangilio na kuepuka kusumbuliwa sana na simu au mitandao ya kijamii. Pia ninatumia teknolojia kama kalenda ya programu za masomo ili kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kumaliza majukumu kwa wakati.